Chuma ninachokipenda sana ni pale sebuleni. Kwa sababu pale sebuleni niko na televisheni ambayo ni kubwa sana. Na kuko na joto pale. Kwa hivyo naeza nikashiriki mazungumzo na familia yangu. Mpaka hata usiku wa manane. Na penda pale sebuleni kwa sababu kila mtu yuko pale. Tunaonana macho kwa macho na tunaweza tukashiriki mazungumzo. Ama tukakuwa tukikula chakula pia.

Ndio, nawafahamu sana majirani wangu. Mimi ni mtu ambaye anapenda kuongea sana kwa hivyo lazima niwafahamu Hili nikiweza kupatana na wao Basi niweze nikawasalimia. Napenda sana kuwa naogea na watu wengi kwa hivyo lazima niwafahamu ili kuweza kuwa tukizungumza na wao.

Ndio, nimewai kwenda maonyesho ya sanaa. Nikiwa kwenye shule yangu ya upili. Tulienda tukiwa kidato cha nne. Pale tulienda kuona sanaa ya kuigiza ya vitabu. Kuna kitabu ambacho tulichokuwa tukisoma kilikuwa kinaitwa kindagaa. Kwa hivyo tulipelekwa pale kuona hiyo sanaa jinsi wanavyoigiza icho kitabu.

Kinywaji cha baridi ambacho ninachokipenda ni sharubati Napenda sana kubugia sharubati Kwa kila siku lazima ninapotembea pale sokoni naeza nikanunua sharubati kwa sababu mahali ninapoishi ni karibu na soko sharubati wanatuuzia shilingi ya hamsini kwa hivyo lazima ninue moja kila siku.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana ni wale watu ambao wanapenda kuongelelea wengine. Mimi isipendi watu ambayo kazi yao ni kuzungumzia mambo mabaya kuhusu watu mengine wakati hawapo. Hiyo ni tabia ambayo mimi huniuma sana. Sipendi mtu mimi akiongelea mtu mwingine mambo mabaya. Sipendi kama nitabia mbovu.

Hapana mimi sipendi kuifadhi kitu cha lamani sana. Kwa sababu naogopa nikaweza nikaibiwa kungeenda namna gani. Kama kuna watu ambao wakona kona mapesa kwa nyumba wananunua masaa za bei ghali, mimi sipendi naogopa kuibiwa. Iwapo wezi wakuje siku moja waibe izo vitu zote ningefanya aje. Ndio maana mimi sipendi kukuwa na vitu za thamani sana.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi sana ni chai. Mimi ni mtu ambaye anapenda chai sana Naamini ya kwamba nikikosa kunywa chai asubuhi basi hiyo siku naweza nikaugua kichwa siku nzima. Kwa hivyo chai ama kahawa lakini mara nyingi ni chai kwa sababu kahawa, kahawa iko na madhara yake chai siku zote.

Hapana mimi sipendi miziki ya jandi Mziki ambayo napenda ni hii miziki ya kisasa na mziki ambayo imetokea na waimbaji ya waimbaji shupavu sana hawa ambao ni wachanga mwimbaji kama Bien khaligraph Jones hawa waimbaji ndio napenda nyimbo zao sana miziki ya jandi mimi siipendi kama.

Ndiyo Mimi ni mtu ambaye napenda kupika sana haja kubwa sana yangu ya kupenda kupika ni kwa sababu napenda kula Mimi ni mtu ambaye naenda gym kwa hivyo nikienda gym lazima nikule vizuri na kukula vizuri lazima nijipikie kwa sababu nikisema ni kuenda hoteli ama mikahawa siwezi nikashiba kwa hivyo lazima nijipikie.

Kitu ninachokifanya ili kumaliza kazi yangu kwa wakati ni kuandaa orodha Naandaa orodha na muda ambayo haitanichukua ili kukamilisha hiyo kazi Kwa hivyo kama kazi inahitaji kufanywa haraka naanza naye alafu izo zingine zina fuata.

Rafiki wangu wakaribu sana, jina lake ni Tina. Tina ni mschana mrembo ambaye tulipata nayeye, tukiwa kazini. Tulipokuwa pale kazini, alikuja akiwa, aliajiriwa kazi, wakati mimi ndie niliekuwa mkubwa wao. Mimi sikujua nani alie muajie, lakini alitumwa na kampuni nyingine kwenye kazi hio yetu. Kwa hivyo hapo ndipo tuliweza kupata nana yee Tukajuana na baanda ya miezi kama mbili Basi tukaweza kugeuka tukakuwa marafiki wa dhati sana ye ni mtu ambaye ni mjasiri anaogopa Mungu na anasaidia sana Kwa hivyo ni na mpenda sana.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa golf Mchezo wa golf huwa nauona kwenye televisheni ambapo matajiri ndiyo naonanga wakicheza Kwa hivyo ningependa sana iwapo ningejaribu mchezo nijue nini kinakuwanga hapo kwa sababu ni matajiri pekee naonanga wakiucheza Kwa hivyo miaka michache ijayo nitaenda kujaribu mchezo nione kwa nini ikona nini.

Mimi napendelea mwanga wa kadri, sipendi mwanga mkali kwa sababu mwanga mkali, inasemekana pia mzuri kwa macho yako. hiVyo hata nyumba yangu na adhibiti mwanga, sipendi ikuwe na mwanga mingi, kwa sababu ikikuwa na mwanga mingi ya isaidiki tuchochote. Hila tu hudhuru macho yako.

Ndio napenda sana kuenda pwani Najua pale pwani kitu ambacho kinapendeza macho sana ni yale mawimbi mawimbi ya bahari mawimbi yanapigwa na upepo Halafu pia kale ka upepo kanakupiga kwenye uso wako Basi unasikia vizuri na pia yale mandhari ni matulivu Ukienda pale unakunywa sharubati Unaogelea yaani ni mandhari mazuri sana inapumzisha mawazo.

Mimi napenda sana kuongea kuliko kuandika. Sidhani kama kuna mtu ambaye anapenda kuandika. Kuandika ni kazi ngumu na kuandika pia inachukua muda mrefu. Kwa hivyo unapoongea Unaweza ukahifadhi nguvu yako, na pia unaokoa muda kwa sababu kwa kuongea, unaweza kuongea maneno mingi kwa dakika chache. Kuliko yale maneno ambayo unaweza andika.

Kitu ninacho kifanya ili kushirikiana na timu ni kuhakikisha ya kwamba kuna mawasiliano ya kutosha Tunajua kwa kila jambo kama kuna mawasiliano basi hakuna jambo ambalo linaweza zilika kua ngumu Kwa sababu wakati kuna mawasiliano kila mtu anasema shinda zake kila mtu anajua mahali akona udhaifu kuhivyo anaweza akauliza maswali kama kuna kitu ambacho anajia minia basi anaeza akafunza wale wengine kwa hivyo ushirikiano kwa timu unaletwa na mazungumzo.

Jinsi ninavyoshughulikia kazi za dharura ni kuongea na timu yangu. Nikiongea na timu yangu niwaambie kuhusu dharura wa ile kazi. Kwa hivyo tunasaidiana na wao, kila mtu namgawia ile kazi anafanya kiwango fulani, mwingine kiwango fulani. Baada ya masaa machache tunakuwa tumeimaliza ile kazi na kisha tunaendelea na kazi nyingine kama kawaida.

Jinsi ninavyosherekea mafanikio ya timu ni tunaandaa sherehe tukiwa na timu yenyewe Tukiandaa sherehe tunaweza tukanunua pombe, tunaweza tukanunua keki.Kwa hivyo tukimaliza hiyo siku kama tulikuwa kazi ni hiyo siku ama kama ni wikendi jioni Tunaandaa sherehe kubwa sana, tunakunywa, tunalewa, tunafurahia.

Chakula ambacho mimi nakipendelea. Ni kile ambacho kina ile radha ya roiko. Roiko miwe naipenda sana kwa hivyo. Yuhapu weza kunipikia chakula lafuli saa ukuweka roiko ama ujaweka roiko. Na hicho chakula kikui kitamu sana. Kwa hivyo chakula ambacho kina roiko mimi ndicho ambacho napenda sana. Ama chakula ambacho kimepikwa na dania una ile arufu ya aroma na kuwa kizuri sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana yale mafunzo ya kuweza kushirikiana na timu. Wajua wakati ambapo unajifunza kushirikiana na timu basi pia inaondoa ule uchoyo wa hutaki kueleza watu wengine kitu kipya. Kwa hivyo mafunzo ya kushirikiana na timu yamenisaidia sana maanake pia nimejua huwezi ukafanya kila kitu. Pike yako lazima uhitaji msaada wa watu wengine.

Ndiyo nimewahi kulima kwetu mahali nimetoka wazazi wangu ni mkulima wakubwa sana Kwa hivyo pale tulikuwa tunalima shambani Tunawalimia mahindi, maharagwe, viazi Tunalima tukitoa hayo magugu ama wakati mwingine anaeza akapuliza lakini alikuwa anatuambia inakuwa vyema ukilimia ya kuliko kunyunyizia ya dawa.

Mimi napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao kwasababu nchi tunayoishi sasa kila kitu kiko kwenye mitandao Kwa hivyo najifunza jambo jipya kwenye mtandao Alafu kisha naezanda niwafunze wenzangu pale kazini ama wanapia wenzangu wakisoma jambo jipia Basi naeza nkawuliza pia wakanifunza pale kazini.

Wazo ambalo nzuri ninalo kwa siku ya leo ni lile wazo la kuwasaidia watu wengine kusaidia watu wengine ni kitu cha maana sana na hili wazo lilinijia nikiwa kwenye barabara tunafaa kama binadamu tuweze kuwasaidia watu ambao wana wana kitu wale masikini hohe hahe Tunafaa tuwasaidie kwa sababu si kwa kupenda kwao wako kwa wako hivo.

Mahali ni napoishi ni naishi kwa nyumba ya kukomboa Mimi naishi kwenye kwenye jiji, jiji kuu la Nairobi na kwenye hii nyumba ni nayoishi ni nyumba kubwa wa nyumba nzuri kwa hivyo naifurahiaa sana naipenda na pia kunaraha kwa sababu pia siishi pekee yangu niko na mchumba ambaye tunaishi na yeye. Na vile ambavyo nilihamia hapa ni nilipopata kazi huku jijini, ilibidi ni hamie mjini kwa sababu nilikuwa nakaa kwenye kijiji huko nyumbani.

Ndiyo napenda mvua sana sababu mvua ni baraka kwa hivyo mvua ikinyesha pia inasaidia sana kwanza wakulima ambao wana amba wanalima mimea ambayo inatupea chakula wanaweza wakanufaika sana kwa hivyo napenda mvua kwa sababu mvua ina manufaa mengi lakini wakati mwingne inaweza ikaleta hasara kama wakati mvuo imekuwa nyingi, basi inaweza ika ikabomoa manyumba, mabarabara Lakini tukiangalia vizuri yale mema inayoleta ndio mengi kuliko madhara ambayo inayoleta.

Na katika kazi yangu nataka niweze kupandishwa cheo hadi nifikie ngazi ya juu zaidi Kwa sababu ninapo pandishwa ngazi basi pia mshahara unaendelea kuangezeka. Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho nataka nataka nipandishwe ngazi ili mshahara iongezeke niweze kukimu mahitaji yangu yote bila wasi wasi.

Kitu ninachokifanya ili kuweka afya nzuri ninahakikisha ya kwamba kila siku nimefanya mazoezi. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi sana. Kwa hivyo nahakikisha kila siku nimefanya mazoezi. Halafu pia chakula nakula chakula vizuri. Kwa hivyo nahakikisha kila siku nimefanya mazoezi. Ama inaweza ikakupea shida za roho. Ama iweze kuongeza kilo zako kwa hivyo kile ninachokifanya zaidi ni mazoezi na kukula vizuri.

Wakati ambao nafanya kazi yangu vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi kwa sababu wakati wa asubuhi ndiyo tu nimetoka nyumbani nikafika kazini kwa hivyo sina uchovu wowote na akili pia bado haijachoka kwa hivyo hapo naweza nikafanya kazi yangu vizuri sana nikilinga nisha na ile masaa ya jioni najua masaa ya jioni umechoka kwa hivyo kazi inakuwa inaenda chini kidogo.

Somo ambalo ninalo lipenda sana shuleni ilikuwa ni somo la hisabati nilipenda somo hili la hisabati kwa ajili ya mwalimu wetu alikuwa mzuri sana alifunza vizuri Kwa hivo yeye ndiye alituma nikalipenda hili Nikapenda somo la hisabati na pia nilikuwa nafanya vyema kuliko hata masomo mengine.